Unapofura kuwa nyumbani unafanya nini? Kwanza hamna kiswahili cha unapofura kuwa nyumbani unafanya nini? Labda unapofurahi kuwa nyumbani unafanya nini? Napofurahi kuwa nyumbani, napenda sana kujipigilisha pika chakula kile ambacho nakipenda na kinanivutia Naeza nikangalia mtandaoni au mimi mwenye nikafikiria chakula gania ambacho nakipenda hapo nikakiandaa. Lakini ukiachana na hapo napenda kuangalia movie, movie mbali mbali za Hollywood, Bollywood na za kiafrika haswa zinazotoka Nigeria. Baada ya hapo kitu kingine nachopenda napenda pia kunywa mvinyo kidogo napakuwa na furahi nyumbani. Lakini pia napenda kukaa na familia, kupigia story, kucheka na kufanya vitu vingine vingi na familia yangu mnamo napendelea kufanya sana napofurahi nikiwa nyumbani Kitu kingine mtandao Mutia ni mtumiaji mzuri wa mtandao Kwa napenda matumizi ya mtandao Pia napokuwa nyumbani ya saa hizi mtandao ya kijamii Napendelea sana.

Jukumu ninalopenda sana kazini ni la kiubunifu, kikazi oyote ambayo inousu ubunifu, aswa wakimipango, kimandishi, kisana, au shuguli oyote inousu ubunifu. Namna ya kufanya vitu ambao vitaleta matokeo chanya katika taasisi ya ofisi yangu Kuhondo dokitu ambacho napenda sana Ilo jukumna lipenda sana Yani kazi yote nosu bunifu kazi ni napenda sana Gina penda kazi yote nosu usumamizi Usumamizi wa kazi ili kuleta matokeo chanya ni mzuri sana katika kusumamia shuguli kaleta matokeo chanya na kusumamia watu asu wanapenda pia sana kwa sababu ni muepesi sana kujua talanta za watu Wanonizunguka ofisini na kujua uyu wanaitaji nini ilikuendeleza shuguli zake vizuri au kufanikisha malengwa kampuni ya utasisi na uifanya kazi shuguli jingine naweipenda ni ya tathmini, kutathmini maendeleo ya kampuni, shirika, auto assist na ifanye kazi. Kuangalia maendeleo yake, kuangalia changamoto na vitu vingini na kutuwa mapendekezo na mnagiani ambayo tuneza tukafanya, tukaenda mbele. Ni shuguli ambazo nazipendelea zaidi. Hakini pia napendelea kutengeneza mifumu ya utendaji ya kila siku ya ofisi Hili kuleta matokewa hali ambayo ya na itajika katika tasisi usika Pia ni shuguli ambayo na ipendelea sana Kwa hizu kwa ufupi ndo shuguli ambazo na majukumu ambayo na apenda sana kuyapata Nikini napokuwa kazini.

Naoga mara ngapi kwa siku. Kwanza mi so mpenzi wa kuogaoga ovyo. Kwa hiyo hata siku enyeweineza ikapita. Kwa hiyo kama sina shughuli yote ya muimu ambao naifanya au ambao nimeifanya. Kwa hiyo siku ningine uwa ni mara moja. Uwa si zidi zaidi ya mara moja. Kwa sabu so mpenzi sana waku wakuogaoga. Aswa pale napohusisha napokuwa sehemu ambazo zina baridi. Sehemu zenye baridi huwa kabisa yaani sipendi kujihusisha na kitu kinachoitwa maji ya kuoga kwa hivyo. Na sehemu nilipo kuna baridi. Niko mbea. Mbea kwa Tanzania ni sehemu ambayo baridi yake ni kali kulinganisha na sehemu nyingine za Tanzania kwa hiyo. Ninapokuwa huku pia ni mara moja tu tena maji ya moto nikimaliza naingia kwenye shuka langu kujifunika ili kujipa joto. Kwa hiyo sipendelei sana lakini nikifanya ni maramoja sio zaidi hapo labda kama kuna shughuli nimefanya ambayo imenitoa jasho nitaoga tena au nimefanya mazoezi ya kitu kingine chochote ambacho kimenipa jasho.

Nafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Mara nyingi huwa na mapumziko yangu mengi huwa napenda kukulaza, kupumzisha kichwa changu. Kwa huwa nalala, kwa lisaa limoja, au mawili. Au kama sitalala, basi nitatoka nje kupata hali ya hewa ya asili kabisa, oksijeni na sauti za ndege na wanyama wengine ambao wanazunguka mazingira yangu au nitatembea kidogo hili kuchangamsha migumu. Kama siku labda imebana sana, mapumziko ya mchana huwa nayatumia pia kukamilisha vile viporo vya kazi ambavo vinanizunguka. Haswa vile ambavyo tayari vilikuwa vina deadline, vina muda wa kumaliza Kwa hiyo huwa nazishughulikia na kuzimaliza, ili niwe huru jioni kufanya shughuli nyingine.

Natumia wifi, mara nyingi napenda sana kutumia wifi kwa sababu gharama zake uki uki ukijumlisha kwa mwezi sio kubwa sana kama unavotumia data za simu sababu kutumia data ya simu kwa siku ili hurithiki kabisa na mitandao inabidi uwe na jibi kuanzia tatu kuendelea sasa hiyo tunazungumzia elfu sita elfu saba kwa kwa bei za ki Tanzania lakini ukiwa na WIFI ni elfu elfu sabini tunalipa kwa mwezi ambao tunatumia zaidi ya mimi mwenyewe natumia mimi mke wangu na mgeni yoyote ataye kuja katika nyumba yetu kwa hiyo inakuwa ni bei rahisi zaidi lakini pia kasi ya ya WIFI kidogo ni kubwa ukilinganisha na data za kawaida ambazo mara nyingi zinaisha, zina zina zinaenda taratibu sana lakini ukizungumzia pia WIFI ni haina kikomo huduma zake hazina kikomo unaweza ukatumia unavotaka wewe ili mradi tu umelipia katika mwezi husika tofauti na data za simu data za simu unazo uka uka kama bando lako nila nila siku basi likiisha inabidi ikiisha siku hata kama ulikuwa umebakiwa na na na data kidogo itabidi tu uisahao kwa sababu na yenyewe itakuwa imepotea tu.

Na wasiliana nao kwanza kwa ana kwa ana. Kwa kuonana nao ana kwa ana na kuwapa ujumbe au kitu ambacho nataka kuambia. Lakini pia na wasiliana nao kwa kupitia simu. Kwa kuwapigia simu au kwa kuwatumia ujumbe mfupi wa maneno. Lakini pia nawasiliana nao kupitia mitandao ya kijami haswa aswa, whatsapp, maranyingi sana tunawasiliana kwa njia iyo na kwa kutumia video maranyingi sana ndo maasiliana yetu makubwa ukiachana na njia iyo pia tunawasiliana nao kupitia kwa watu wanaozunguka Kuna saa inakuwa kuwasiliana na mtu ningumu Basi namtumia mtu waki ambaye ni wakaribu ili kuweza kuwasiliana nao Kwa hiyo izo ndo njia ambazo mara nyingi Natumia kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu.

Mimi sio mpenzi wa keki. Kwa hiyo, sina aina ya keki ambayo naipenda moja kwa moja kwa sabu kwaza meno yangu ni mabovu. Kwa hiyo, mimi na vitu vya sukari mara nyingi hatupendani. Kwa hiyo keki uwa situmii mara nyingi. Labla nisemr kwa watu wanaozizunguka mke wangu na wengine wanapenda keki mara nyingi chocolate, strobel, ni laza hizo sielewi so mtaalam pia wa keki sana. Kama ilivo ambavo so mtaalam sana wa kujua kwamba Napenda keki gani kwa sabu kwa kweli keki nimekula utototoni siku izi ukubwani sili kabisa kitu kinachoitwa keki kwa sabu inakuwa na sukari nyingi na sukari sio nzuri haswa kwa afya ya meno yangu.

Ndiyo, napenda sana, sabu, sehem zote ambazo mi nimeishi, ni sehemu ambazo zina milima mirefu. Chai ya kwaza, nimezaliwa arusha, nimekulia arusha, ni sehemu ambao kuna milima mirefu. Tuko karibu na milima Kilimanjaro, milima mkubwa kabisa kuliko yote Afrika. Niko karibu na milima Ameru pia, mdo milima wa pili kwa ukubwa Tanzania, na Afrika naFikiri. Kwa hiyo nimekulea sehemu za milima lakini pia katika ukwaji wangu na usomaji wangu tulikuwa tunafanya sana sana shughuli za kupanda milima kama utalii Kwa hiyo imekua ni sehemu maisha yangu na naipenda Lakini ukitoka hapo nimeishi pia Iringa, ni sehemu ambao kuna milima mingi na mida jioni ni kuwa mara nyingi napenda kupanda milima, kukaa jiwe ya milima na kuangalia mandhari ya chini. Lakini pia nimekuja Mbea kuna milima japo sijaipanda sana lakini nishughuli ambao inanivutia pale napukuwa na muda.

Kwanza kabisa simu, simu ni kitu cha muhimu sana kwangu sababu simu yangu ndo ndo pesa yangu, simu yangu ndo shuguli zangu, simu yangu ndo ndo maisha yangu Kwa hiyo napokuwa mbali nayo, yani kuna namna nakuwa siko sawa Ukiwachana na hiyo, mtandao wifi Yani siwezi ukaa mbali nao kabisa Kwa sababu, simu pasipo mtandao, sio simu tena Kwa hiyo wifi ni kitu cha muhimu sana sana sana ambacho siwezi kuhishi pasipo nacho Ukiachana na hilo, kompyuta au laptop ni vitu ambavyo pia napendelea sana kukaa navyo karibu kwasababu kazi zangu nyingi zinausu machapisho kwa hiyo inabidi napukua nimepata kazi niwe na komputa pembeni hili nichape kwa uraisi zaidi kuliko navoweza kuchapa kwenye simu.

Ndio, ndio, napenda sana. Kwa sababu pia najua na katika familia yetu imekua kama ni kitu ambacho tunakimudu zaidi. Kwa hiyo, napendelea lakini pia napendelea kuona hatu wanafurahia pale ninapokua nimepika kitu flani. Napenda kupika vyakula hasa vinavyo husu nyama, na vyakula vingine mbali mbali ambavyo havipikwi mara kwa mara majumbani huwa napenda kuvipika. Lakini pia napenda kupika tambi, ugali, kwa Tanzania, wali na vyakula vingine vingi ambavyo mara nyingi sana familia yangu inafurahia kula au kuvipata Kwa hiyo, ndiyo, napenda sana.

Mimi ninaishi mbea mjini mtaa unaoitwa Forest Impia. Naishi kwenye nyumba yenye vyumba vi tatu na sebule, jiko na choo cha uma. Mazingira yanayozunguka ni asili Kuna miti ya matunda na miti ya upepo ipo inazunguka Lakini pia ni mazingira ambayo kuna ufugiaji wa kuku, kanga Lakini pia ni mazingira tulivu sana Yapo tulivu sana, hamna kelele, hamna usumbufu ni lini nilihama, nilihama mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwishoni hapa nina kama mwaka mmoja sasa kuanzia nimehamia Kitu nachopenda hasa utulivu utulivu eneo mbalo nimehamia lakini pia ukarimu wa mwenye nyumba pia ni kitu kingine ambacho nakipenda unaishi salama na raha mahali unapoishi ndiyo Japo sehemu hii kuna uhalifu sana Lakini haujawai kutokea kwenye nyumba yenye tuko Najihisi ni salama kabisa na najihisi raha sehemu napoishi.